Mazoea nzuri nililojenga ni kujumuika na wenzangu katika kufanya shughuli mbali mbali, shughuli za kijamii, shughuli za kiutamaduni, shughuli za kibiashara, shughuli za kiserikali. Na katika mjumuiko huo, huwa napenda sana kupata mawazo mapya ambayo yatanijenga kifikra kueza kuwaza vitu vingi vyenye umuhimu katika biashara yangu. Na vitu ambavyo vitaniwezesha kustahimili misuko-suko ambayo nakuwa nakutana nayo katika utendajikazi wangu wa biashara. Kwa hiyo zoea ni zoea langu zuri. Ni kujumuika na wenzangu na kufanya mawasiliano mazuri baina yangu na wao. Na ni vitu pekee ambavyo navipenda. Ukiachana na hivyo napendelea kuangalia mpira. Kucheza mpira ambayo ina kucheza magemu ambayo yananijenga zaidi kufikiria vitu vilivyo bora zaidi kuliko kukaa peke yangu.

Kwa upande wangu, napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki. Nikimaanisha siku za weekend, ambao ni jumamosi na jumapili. Siku ya jumamosi kabla ya kuenda ibadani huwa napenda kuenda kuangalia, moves ambao naenda sinema kuangalia, movies ambazo ni kama starehe mojawapo ya ya kupumzisha akili. Kutokana na majukumu, marefu ambayo ninakuwa nimeyafanya ndani ya juma moja. Kwa hiyo na kuenda sinema inanikutanisha na watu tofauti tofauti ambao wote lengo letu ni kuangalia movie. Ni na hunisababishia kujenga urafiki na watu mbalimbali. Hivyo kwa upande wangu mimi ni fursa nzuri sana ya kuweza kujumuika katika kumbi za sinema. Kila ifikapo mwisho wa wiki hasaa siku za wikendi. Kwa hiyo mara nyingi huwa ni mara moja moja kwa wiki kuenda kwenye kumbi za sinema ambazo huwa zinanisaidia sana kwa upande wangu. Hufanya maamuzi sahihi, ya kupumzisha ubongo wangu.

Kiukweli hilo ndo wazo langu pendwa sana katika maisha yangu na sio tu kwamba nishawai kufikiria. Hiyo ni moja wapo ya mipango iliyopo katika akili yangu. Kwamba ipo siku nami nisimame peke yangu katika biashara yangu ambayo nitakua na ingiza kipato kupitia juhudi zangu mimi mwenyewe kuliko mashirika maana kutokana na uzoefu nilioupata kwenye mashirika yanayojihusisha na biashara naona nizahiri na uwezo wakuanzisha biashara yangu mimi mwenyewe na nikaisimamia na ikatengeneza faida. Maradufu ya mtaji ambao utatumika kufungua hiyo biashara. Kwa hiyo hilo ni wazo lilopo akilini mwangu sana ambalo mimi mwenyewe napenda niifanye hiyo kazi. Na iwe kwa usahihi na kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo napenda sana nifanye biashara ambayo itaniwezeshe mimi kutoka katika hali nilionayo kwa sasa. Ili iweze kunifikisha katika hali ambayo naitamani niwenayo hali ya ukwasi ambayo itanisaidia mimi kupata vitu vingi zaidi. Nivyakuendesha maisha yangu.

Umeweza kuniuliza ni sela ipi ya kampuni ninayo iona ni muhimu. Swadakta, ni swali zuri sana. Lakini kampuni inakua na sela zaidi ya moja. Kwa mfano katika kampuni niliyopo mimi, kuna sela moja wapo ni uwajibikaji. Ya pili ni uwadilifu. Ya tatu ni huduma nzuri kwa wateja. Na sela nyingine ni uwazi. Sela zote hizi zinategemeana. Maana hauwezi kuwa muwazi bila kuwa mwadilifu. Na huwezi kutoa huduma nzuri kwa wateja bila kuwa mwajibikaji. Kwa hiyo kwa upande wangu, hizi sera zote zinategemeana. Na sera moja wapo ikiyumba katika kampuni. Inamaanisha, inakwamisha kufanya kwa maamuzi au kwa shuguli ya kampuni. Kwa mfano, panapokuepo na pasipokuepo na uwazi katika kampuni. Inamanisha vitu au shuguli zote za taasisi. Zitafanyika kwa kificho ambapo ni athari kubwa sana kwa taasisi ambayo inaweza ikaingizia hasara ya kupoteza, wateja, kutokuwa na uaminifu na sio tu kutokuwa na uaminifu na maadili ya wafanyakazi yanapungua katika taasisi hivyo inapelekea kushuka kwa thamani ya taasisi. Hasaa kwa wajamii au kwa wateja wanaoiamini na kuiunga mkono.

Aaaa, umeweza kuniuliza kuhusu likizo yangu ya ndoto. Akiukweli likizo yangu ya ndoto napenda sana kutembelea. Sehemu mbali mbali zikiwemo, sehemu za kale kwa mpono kwa hapa Tanzania. Sehemu ambapo kuna kumbu kumbu na historia za machifu. Walio wai kutawala kipendi cha nyuma na ningependa zaidi kupanda mlima kilimanjaro. Mana ni mlima mrefu kuliko milima yote barani Afrika. Pia ningependa kutembelea mbuga za wanyama. Mbuga za wanyama, mapono kama ngorongoro, siruzi, kutembelea seringeti, kutembelea mikumi na kuenda sehemu za bichi kwa mfano kama Bagamoyo, Tanga, Zanzibar Na semu ambayo ningependa zaidi kufika ili nikawezi kupata full sample ya ubongo kwa kuweza kujifunza zaidi ni mji ambao alizaliwa Yesu Kristo mji wa Bethlehem. Ningependa sana kufika, nikaweze kujionea kabuli ambalo alizikwa Yesu Kristo, nami niweze kujifunza. Koo, mimi ningependa likizo ya ndoto yangu, iwe ni kutembelea sehemu za vivutio pia utali.

Napenda upepo au AC kiujumla upepo ni kitu cha asli ambacho tu nimezaliwa nikakuta koo na AC ni teknolojia ambayo imeletwa na imetengenezwa na binadam. Kwa hiyo inaweza ikawa na faida kwa wakati na inaweza ikawa na mazara. Pia hivyo. Ko kwa upande wangu, mi napendelea kitu zaidi cha asli. Ko napenda sana upepo kuliko ac. Maana upepo unatokana na asilia ya mazingila ambayo yanakuwa yamenizunguka. Kwa mfano sehemu ambapo kuna uwoto wa asili nikimaanisha ni miti mingi. Upepo unavuma kutoka katika uwoto wa asili. Kwa ivo upepo nao upata unakua hauna mazara sana ukilinganisha na upepo au balidi. Ntakayo ipata kwa kutumia teknolojia ya AC. Kwa ivo mimi kiufupi napendelea sana upepo na sio AC. Maana AC inaweza ikaniletea mazala ya upumuaji. Kwayo mimi napendelea sana upepo. Maana unatokana na nguvu ya asilia na siyo ya kutengenezwa na binadamu. Ni hivyo tu kwa upande wangu.

Napozungumzia kuhusu tasimini za kazi. Za kazi, yaani najihisi vipi kuhusu tasimini za kazi yangu. Tasimini za kazi yangu, huwa najihisi kupitia mipango, mikakati ambayo, na kuwa nimepangilia kabla sijaanza kazi. Kwa mfano, napozungumzia katika kazi yangu, huwa naanda mipango mkakati ambayo inatakiwa nifanikiwe, niifanikishe ndani ya majukumu yangu. Kwa mfano napopanga, inatakiwa nianze na kitu fulani. Baada ya kukimaliza kitu fulani, kazi fulani, iifuatie, huifanyia kazi, taarifa fulani, baada ya hapo taarifa fulani. Kwa hiyo tasmini yangu, huwa naifanya baada ya siku ndefu au baada ya muda mrefu kwa majukumu yangu. Napokaa sasa na kuanza kupitia kwamba nilipanga nifanye hiki kazi hii. Hii nimefanikiwa, hii sijafanikiwa. Ambapo nakuwa napitia moja baada ya kazi nyingine. Nikishaona kwamba majukumu yote ambayo niliorodhesha. Nimeyafanya kwa ufanisi na kwa usahihi. Tasimini yangu inakua imegemea katika upande chanya. Lakini pale inapoona kuna mashimo mashimo ni kimaanisha magap. Sijaweza kuyafikia zai vizuri. Yaani sijaweza kufanyia taarifa za kazi zingine ambazo zinaweza kupelekea mkwamu wa kuendesha shughuli zangu na tasimini kwamba kuna ulazima wa kuzifanikisha kwa wakati huu au naweza nikazifanya hata kwa wakati mwingine ili hali kama ziweze zikaasili shughuli za majukumu yangu au kazi yangu lakini kama vile zina ulazima inabidi nizifanye kwa maana nisipozifanya zinaweza zikaleta matokeo hasi katika kazi yangu. Kwa hiyo huwa naitasmini katika mlengo wa kufanikiwa na katika mlengo wa kutokufanikiwa.

Ahaa, umeweza kuniuliza ni nani alinifundisha jambo muhimu? Sidhani kama kuna mtu alieweza kunifundisha kuhusu jambo muhimu, lakini kwa uelewa wangu, jambo muhimu ni lile ambalo ni nalipa kipau mbele kulifanikisha katika majukumu yangu ya kazi. Hilo ndo jambo muhimu kwa wakati huu. Kwa hiyo, jambo muhimu lolote ni lile ambalo umeweka nguvu zako zote, umetumia akili yako yote, ume tumia mbinu zako zote ili kuhakikisha kwamba linafanikiwa. Hilo ndo jambo muhimu. Nikikutolea tu mfano, mimi ni mjasiriamali, ambaye sambaza, bidhaa za nyumbani, bidhaa za nyumbani kwa kama viti, vyombo, mikeka. Kwa vitu vya muhimu ni kuhakikisha kwamba katika biashara yangu vitu vyote ambavyo wateja wanavihitaji wao wanavikuta kwangu. Inamaanisha ni vitu vya muhimu katika biashara yangu na vikikosekana inamaanisha biashara yangu inakuwa imeyumba. Kwa hiyo, kitu cha muhimu sio lazima nifundishwe. Ila kitu cha muhimu ni kile ambacho unakuwa umekipa kipaumbele na unakipigania kifanikiwe na kisiyumbishwe kwa namna yoyote ile. Hilo ndo jambo muhimu ambalo unatakiwa kulijua na kulifahamu. Kitu ambacho na jambo ambalo sio la muhimu ni lile ambalo haujalipa kipaumbele chochote kile. Kwa hivyo itoshe kusema tu kwamba, jambo muhimu ni jambo ambalo unakuwa umelipa kipaumbele zaidi kuliko mambo mengini ulioyapanga kuyafanya.

Swadakta kabisa. Nimelipenda sana hilo swali lako ambalo umeniuliza ni mahali gani pa kihistoria ningependa kutembelea. Yapo maeneo mengi sana ya kihistoria ambayo ningependa kuyafikia na kuyatembelea. Haijalishi ni kwa wakati gani. Lakini ningependa kufika. Moja ya sehemu ambayo ningependa kufika ni katika historia ya muanama rundi ambaye alikuwa kiongozi wa kabila la waskuma kipindi huko cha nyuma. Ningependa sana kufika katika kaburi lake ili niweze kujionea na niweze kupata nakala ya kitabu ambayo ilikuwa inazungumzia uhalisia wa maisha yake, jinsi alivyokuwa anaishi, yeye pamoja na watawala na jamii iliyokuwa inamzunguka. Kupitia historia yake, nitajifunza mambo mengi ya kufanya na ambayo yanaweza yakanipa motisha katika kuhakikisha kuwa shughuli zangu za ki za ujasiriamali zinafanikiwa. Kupitia motisha aliyokuwa anaufanya kutokutegemea au kutokukata tamaa. Na sehemu nyingine ambayo ningependa kufika ni katika makumbusho ya chifu mkwa. Ningependa kufika ili nikajifunze mambo mbali mbali yanayohusiana na tamaduni za kabila la kihehe na ni jinsi gani alivyokuwa anaendesha wafuasi wake kipindi akiwa chifu. Na sehemu pekee ambayo ningependa kufika ni Bethlehem, sehemu alikozaliwa mwokozi wa Kristo nikimaanisha Yesu Kristo. Ili nikaweze kujionea kaburi ambalo alizikwa na niweze kupata historia ni jinsi gani ambavyo aliweza kuongoza watu na wakamuamini. Kupitia yeye. Ni vitu ambavyo ningependa sana japo vipo vingi lakini hivyo ni baadhi ambavyo ningependa kuvifanya.

Umeniuliza swali zuli sana kwamba je napenda kuoga kwa maji ya moto la hasha kwa kweli kwa upande wangu sipendelei sana kutumia maji ya moto. Kwa upande wangu mimi napendelea sana kutumia maji ya baridi ambayo maji ya baridi mi naamini. Huwa yana yanatengeneza msuli. Nikimaanisha yanasisimua msuli. Hata kama hili kuwa ina maumivu. Inaweza kusababisha palipo na maumivu pakawa sawa. Kwa ivo mi napendelea sana. Tumia maji ya balidi kuliko maji ya moto. Maji ya moto huwa sipendelei sana kwa sababu unaweza ukatumia kuoga maji ya moto. Ukajihisi kuwa na joto ukiwa unayatumia ukiwa kwenye bafu. Lakini ukisha toka tu kwenye bafu kuoga. Baada ya hapo unaanza kuhisi baridi. Lakini ukitumia maji ya baridi. Utaisi baridi tu pale unapooga. Lakini ukisha toka kuoga. Unajihisi mwili ni wa joto. Kwa maana unakuwa umetumia maji kutafuta joto zaidi kuliko kutumia maji ya moto ambapo baada ya hapo naanza kuhisi balidi. Ko mi napendelea sana kutumia maji ya balidi kuliko ya moto. Na nisingependa kutumia maji ya moto. Maana siyo kipaumbele katika maisha yangu ya kila siku maji yao. Kutumia maji ya moto kuoga siyo kipaumbele pale napoitaji kuoga katika utaratibu wangu wa kila siku.

Umeweza kuniuliza kwamba ninaishi mahali nilipozaliwa. Kwa upande wangu, siishi mahali nilipozaliwa. Nahishi sehemu tofauti na nilipozaliwa kutokana na na shuguri ambayo inakua inaniwezesha kutoka sehem moja kuenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujitaftia riziki. Kwa hio pale unapokuwa natafta riziki, siwezi nikatulia sehemu hile hile ambayo nirizaliwa kwa maana inabidi kutafuta fusa sehemu nyingine ambayo nakua nahisi ni sehemu sahihi kwa wakati huu. Kwa hiyo huwa sikai sehemu moja ambayo nimezaliwa. Nipo sehemu tofauti kabisa na sehemu zingine. Yani nikimanisha nipo nje ya mahali nilipozaliwa. Na huku unajishugulisha na maswala mengine ya kibiashara ambayo yananisaidia mimi kuingiza kipato. Tofauti na nikiwa maeneo ya nyumbani ambapo. Unajua unapokaa sehemu ile ile ambayo umezaliwa unakuwa hauoni fusa. Mana ni vitu ambavyo usha vizoea kuviona kila siku tangu ulipozaliwa. Kwa hiyo unapotoka kuenda sehemu nyingine. Inanikumbusha kwamba hii sehemu niliopo nikifanya moja mbili tatu naweza nikapata kitu frani na hiyo ndio inasaidia zaidi. Kupanua akili wa kufikilia ni kipi nifanye kwa wakati hio. Na ni kipi nisifanye kwa wakati huo. Kwa hiyo kiujumla siishi sehemu nilipozaliwa.

Ah, mumeniuliza ni aina gani ya keki ni nayoipenda. Aina ya keki ninazozipenda zipo nyingi. Naza keki ninazozipenda zipo nyingi sana. Kwa hiyo siwezi ni kakuelezea ni ladha ipi ambayo naipendelea zaidi. Lakini keki yoyote ile ambayo ina vitu vyote ambavyo huwa vinatumika kutengenezea kwa mfano kama mayai unga wa ngano. Na vitu vyote ambavyo vinatumika kuchanganya virutubisho vyote ambavyo vinatumika kutengenezea keki vipenda kwa hio haijarishi ni aina ipi ya keki ambayo napenda. Maana keki inaandaliwa kutokana na matukio tofauti. Tofauti kuna keki kwa ajiri ya kumpongeza mtu siku ya kuzaliwa. Kuna keki ambayo inatengenezwa kwa ajiri ya kumpongeza mtu siku ya ndoa yake au siku ya halusi yake. Kuna keki ambazo zinatengenezwa tu kama vitafunwa. Kwa hivyo mimi kila keki yoyote ile ambayo inatengenezwa naipenda. Kikubwa tu iwe na ladha inayotakiwa kuwanayo. Ipenda zaidi. Ni hivyo tu.

Umeweza kuniuliza swali zuri sana. Kwamba, ninatumia simu yangu kwa nini zaidi? Kifupi simu napoinunua. Lengo kuu mama ni kwa ajili ya mawasiliano. Ambapo ni kuwasiliana kati ya mtu moja na mtu mwingine. Ili kupashana taarifa juu ya jambo fulani. Lakini kwa upande wangu nje ya matumizi ya simu yangu kwa ajili ya kuwasiliana pia huwa natumia simu yangu kwa ajili ya kutafta taarifa mbali mbali. Zinazohusiana na jinsi gani ulimwengu unavyo kuwa kiuchumi, ki siasa, ni jinsi gani mambo mapya yanaibuliwa na wataalamu. Wabobezi wa mambo ya teknolojia na uvumbuzi wa vitu mbali mbali. Kwa hiyo, simu yangu huwa inanisaidia kupata. Taarifa nyingi zaidi. Nje ya mawasiliano. Ambayo mimi huwa inanisaidia zaidi katika shuguli zangu za kila siku ambazo nakua na nazifanya ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakua sambamba na barabara na jinsi nilivyo kuwa nimepanga kufanyika. Kwa hiyo nje ya matumizi ya kupigia na kupigia na kwa ajili ya mawasiliano hivyo huwa natumia zaidi simu yangu katika kupereuzi taarifa tofauti tofauti kutoka kwenye tovuti kutoka mbali mbali kutoka katika makampuni mbali mbali ambayo mimi yananiwezesha zaidi kujua ninyenzo zipi ambazo nitazitumia kuhakikisha shuguli ninayoifanya kwa wakati huo ambayo ni ya ujasiri amali inafanikishwa kwa usahihi. Ku ni hivyo ambavyo huwa inanisaidia zaidi simu yangu. Tofauti na mawasiliano.

Haa, umeweza kuniuliza swali zuri sana. Kwamba ni marengo gani ninayo kwa kazi yangu. Kila kazi inakuwa na marengo chanya. Na sio marengo hasi. Kwa hiyo, marengo yangu kwa kazi ninayoifanya. Ni kama ifuatavyo. Moja, ni kuhakikisha huduma ninayoitoa. Toa inawafuraisha wateja angu kivipi namaanisha kwamba huduma ambazo zinazokuwa zinatolewa kutokana na kazi yangu. Mteja anayehudumiwa atosheke na riziki. Na pale anapohitaji anaipata kwa wakati sahihi na sio tu kwa wakati sahihi na kwa muda unaohitajika. Kwa hivo, lengo la pili ni kuhakikisha bizaa zinazotoka zinakuwa na ubora na sio ilimradi ubora. Ni ubora ambao unakuwa na umesibitishwa na mamlaka inayohakiki ubora wa bizaa. Ili zisiwe na asari kwa watumiaji hasa wateja wangu. Malengo mengine katika kazi yangu ni kutengeneza faida. Kazi yoyote ile ambayo naifanya lengo kuu ni kutengeneza faida na sio kutengeneza hasara. Kwa hiyo shuguri ambayo nakuwa naifanya kikisha kwamba natengeneza faida zaidi ambayo itanisaidia kuongeza bizaa au kufungua tawi jingine la kampuni ili kuendelea kuwafikia wateja waliopo sehemu tofauti tofauti na kwa uharaka zaidi.

Swali nzuri sana ulioniuliza. Kwamba napendelea baridi. Ama napendelea joto. Hivi vitu vyote viwili vinategemeana kutokana na mazingira. Wakati wa baridi huwa napendelea kupata joto. Kwa sababu gani? Pahali panapokuwepo na wakati wa baridi joto huwa linahitajika zaidi. Hili kuhakikisha inaamusha misuli ya mwili na kuongeza usambazaji wa damu kupitia misuli. Na wakati wa joto baridi huwa linaitajika. Ili kuhakikisha kwamba nyuzi joto ya mwili inapungua. Maana wakati wa joto nyuzi joto ya mwili huwa inaongezeka. Tofauti ukilinganisha na wakati wa baridi ambapo nyuzi joto ya mwili huwa inapungua. Kwa hiyo, hivi vyote vitu viwili vinategemeana na vinafanya kazi kutokana na mazingira ya wakati huo. Kwa hiyo, vyote ni muhimu katika upande wa maisha yangu. Ila sasa, huwa vinategemeana na mazingira. Na nyakati ambazo nakuwepo kwa wakati huo nikiwepo wakati, sehemu ambapo kuna baridi, nitahitaji joto. Na nikiwepo sehemu ambapo kuna joto, nitahitaji baridi. Ndomaana wakati wa kiangazi, watu wana tafuta huwa wanunua feni. Kwa ajili ya kupata upepo, ili kupunguza joto, ukali wa joto. Na wakati wabaridi, watu wana tafuta, mikoti ya sufi, ili kutengenezea mwili joto. E, ndokitu ambacho, naweza kusema hivyo. Kwa mba, napendelea vyote ile inategemeana, ni mazingira, na ni wakati gani ambapo kimoja nakihitaji katika mzunguko wangu wa maisha ya kila siku ila vyote vinategemeana siwezi nikachagua kitu kimoja nikichagua kitu kimoja kingine kitakuwa sijakitendea haki.

Ni swali zuri sana, ulioniuliza. Kwamba nashambuliaje mabadiliko kazini. Kazi yoyote inahitaji mabadiliko. Na kazi bila mabadiliko hauwezi kuendelea. Na mtu yoyote anayezuia mabadiliko kazini. Huyo si mtu anayohitaji kupata maarifa zaidi. Kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia kimaanishe matumizi ya kielektroniki. Najitahidi sana kuendana nayo maana mifumo mingi kazini inabadilika siku baada ya siku. Kwa mfano saa hivi matumizi ya makaratasi ofisini yamepungua ambapo tunatumia sana sana elektroniki, mifumo ya kielektroniki kwamba unaweza ukamtumia mfanyakazi au mshirika mwenzako wa kibiasha. Kwa kutumia softikopi, nakala laini kupitia njia ya mtandao kwa mfano kama barua pepe. Kwa njia ya baruapepe. Kwa njia ya faksi. Kwa njia ya email. Kwa hiyo inasaidia sana. Kwa hiyo mimi huwa naipokea kwa uharaka zaidi. Mabadiliko kazini pale yanapohitajika kwa maana inasaidia taasisi kutoka katika sehemu moja kuenda sehemu nyingine lakini mabadiliko tu yale ambayo yanakuwa ni ni chanya kwa taasisi So mabadiliko ambayo yanakuwa si chanya.

Haa, umeniuliza swali nzuri sana kwamba nimewahi kuona bahari. Lahasha. Kiukweli kwa macho ya nyama, sijawahi kuona bahari. Lakini, nimeiona kupitia ramani na so kwa macho. Sijawahi kuona bahari japo, najua kuna bahari tofauti tofauti duniani. Kukianza, kuna bahari ya Hindi, kuna bahari ya Antarctic, Atlantic, kuna bahari ya Shem, kuna bahari ya Pacific. Na, ee, baadhi ya bahari ambazo nazifahamu kwa majina. Lakini, yote kwa yote sijawahi kushuhudia, wala kuona bahari kwa macho, zaidi ya kuziona kwenye ramani. Ndiyo kitu pekee ambacho nimekosa fursa ya kukishudia wala kukiona. Kwa hivyo sijawahi kabisa kuona bahari. Sijawahi na bahari. Siyo tu kwa macho. Wala kuitembelea ili kujionea mazingira ya bahari jinsi ilivyo. Japo huwa natamani sana kufika fukwe za bahari. Huwa natamani sana nifike na mimi niangalia nione fukwe zabali lakini sijawahi kushuhudia. Kwa hivyo sijawahi kuona bahari katika maisha yangu.

Kwamba umeniuliza ni jambo gani la dini ni muhimu kwangu yapo mambo mingi sana ya dini ambayo ni muhimu kwangu. Ukiangazia zaidi dini ni mtazamo wa watu. Juu ya kipi wanakiamini na juu ya kipi wasichokiamini. Na kila sehemu kuna tabia na miongozo au tamaduni zinazofanya waamini kitu flani ni sahihi kwao na kitu flani sio sahihi kwao. Lakini kutokana na welewa wangu. Ninachoamini cha kwanza Mungu yupo na katika mafundisho ya kidini tunaambiwa Mungu yupo kila mahali. Na mungu ni baba mwana na roho mtakatifu nadini ni nini. Dini ni imani alionayo mtu kutokana na matendo anayoyatenda ambayo tunazungumzia ni matendo mema. Nadini ni imani. Na dini imegawanyika katika sehemu mbali mbali. Kuna watu wanaoamini dini yao ni miungu na wanaomba wanafanikiwa. Na kuna watu wanaoamini dini yao ni kwenda kanisani na wanasali wanafanikiwa na kuna watu wanaamini uislamu ni dini ya kweli na wanaenda katika swala nao wanafanikiwa lakini dini ni imani iliyopo ndani ya mtu. Na kitu peke ninachokiamini kutokana na dini ni katika kutenda yaliyomema yanayo mpendeza mwenyezi Mungu. Na sio kutenda katika vitu ambavyo sio chema machoni pa mwenyezi Mungu. Kwa mfano kusaidia watu wasiojiweza ni jambo la kidini linalompendeza mwenyezi Mungu. Kumshika mkono mtu ambaye anahitaji kushikwa mkono. Ni jambo jema linalompendeza mwenyezi Mungu lakini mtu anapoe tenda maovu kwa mfano kama kuwa kutoa uhai wa mtu mwenzake. Hayo ni mambo yasiyo mpendeza mwenyezi Mungu. Kwa dini ni imani. Ndo kitu pekee ambacho nachoweza kukizungumzia zaidi tofauti na hapo ndo kitu cha muhimu kwangu. Imani kwanza hafu dini baadae.

Aaaa, umeweza kuniuliza ni lengo gani la muda mrefu huna kazini. Malengo ya muda mrefu huwa ni mingi sana kazini. Lakini, ili lengo la muda mrefu liweze kufanikiwa kazini. Inatakiwa yawepo malengo madogo madogo ambayo yatasaidia kufanikisha kwa lengo la muda mrefu. Kwafano kwa upande wangu, lengo la mda mrefu ni kuhakikisha natengeneza biashara ambayo itajiendesha yenyewe bila utegemezi au uwepo wangu katika hiyo biashara. Na hii inatokana na kuja na idea au wazo la matumizi ya akili mnemba. Akili mnemba inaweza kusaidia kufanikisha lengo la kuendesha biashara au kampuni yangu ambayo nitayanzisha bila utegemezi wa uwepo wangu kwa sababu kama ni huduma kwa wateja watakuwa wana jibiwa kwa wakati. Kwafano matumizi ya robots ambao ni watu bandia katika utowaji wa huduma. Haitaitaji sana matumizi ya binadamu ambao wanaweza waka fanya kazi mpaka wakachoka na kusababisha huduma kwa wateja wasiweze kuridhika. Labda kutokana na uchovu au mawazo hata kukwana. Lakini matumizi ya akili mnemba na matumizi ya robots inaweza kusaidia zaidi kufanikisha malengo yangu ambayo yatasaidia zaidi katika ukuzaji wa biashara. Na maanisha shughuli zitakua zinaenda kwa wakati nilio upanga. Tofauti na matumizi ya binadamu ambao naweza waka kukwamisha kutokana na uzembe unaokua unafanyika ndani ya taasisi au ndani ya kampuni. Kwa hiyo ni malengo ambayo mi nimejiwekea zaidi ni kuwaendesha kampuni ambalo lita kua linafanya shughuli bila utegemezi wa meneja au mkurugenzi wa kampuni.

Ni swali zuri sana ambalo umeweza kuniuliza. Kwamba ninapenda kufanya kazi nyumbani. Sasa, hili ni swali zuri sana kwa upande wangu. Mi napenda sana kufanya kazi nyumbani. Pale napokuwa niko peke yangu. Kwa sababu ninakua nafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa sababu hakuna muingiliano wa shughuli nyingine zaidi ya kufanya kazi zaidi ya ile ambayo nakuwa nimeipangilia kufanya. Ambapo nina uwezo wa kukaa katika chumba cha siri, peke yangu na nikafanya kazi bila kuadhiriwa na mtu yoyote. Tofauti na nikiwa ofsini ambapo naweza nikasema kwamba nikae kwa ajili ya kufanya kazi ffani. Lakini ikatokea kuna majukumu mengine ninatakiwa kuyafanya. Kwa hiyo inabidi kustisha shughuli niliyokuwa nimeianza kwa ajili ya kudiri na shughuli nyingine ambayo inakuwa nje ya mipango yangu. Kwa hivo hii inakuwa ina kuhamisha zaidi ufanisi wangu wa kazi. Koo ninapokuwa nafanya kazi nyumbani najiona nipo huru zaidi kwa sababu nakuwa na rasilimali zote ambazo zinakuwa zinanisaidia katika utendaji kazi wangu kuliko na mwingiliano wa watu ambao nakutana nao maofisini wanaweza wakanitoa katika uwepo au utendaji kazi na ukanisababishia kutokufanya kazi kwa usahihi. Kwa hiyo napendelea zaidi kufanya kazi nikiwa nyumbani, napenda kufanya kazi nikiwa nyumbani. Lakini siyo kivile pale napokuwa na ulazima wa kufanya. Lakini sehemu sahii ya kufanya kazi ni ofisini. Ila pale panapokuwepo na ulazima wa kufanya kazi nyumbani. Hii inakuwa vizuri zaidi. Kuliko ofisini. Kwa hiyo ni vyema kulitambua hilo. Kwa nyumbani napo ni sehemu sahihi ya kufanya kazi. Lakini kama una sehemu ambayo umeiandaa kufanyia kazi.

Ni swali zuri sana ambalo umeniuliza kwamba mimi napenda kusimamia au kusimamiwa. Kiukweli kwa upande wangu, katika shughuli yangu yoyote ile ambao naifanya, napenda zaidi kusimamia mimi mwenyewe. Kwa sababu gani? Shughuli yoyote ambayo nakuwa naifanya, ni nzuri zaidi kuisimamia. Na huwa napenda zaidi ili kitu kifanikiwe ni kukisimamia mimi mwenyewe kwa sababu nakuwa nahakikisha vitu ambavyo nimevipanga nivifanye kwa wakati huu vinafanikiwa kwa wakati sahi. Kwa mfano kama nilipanga kwamba siku ya leo nipokee mzigo kutoka kwa wazalishaji au nipokee mzigo kutoka kwa kampuni ya usafilishaji kwa hiyo inabidi kwa siku hiyo nisimamie mimi mwenyewe mpaka pale mzigo utakapofika na ukishafika niufanyie ukaguzi nikimaanisha inspection nikishafanyia ukaguzi na mzigo nauingiza kwenye gala na nikishauingiza kwenye gala nahakikisha nahesabu. Nikishahesabu, ili nijue, ni kiasi gani nilichotumia kununua mzigo, na ni kiasi gani nitapanga ili niuze kila mzigo. Kwa hiyo, mimi zaidi huwa napenda kusimamia biashara yangu mimi mwenyewe kuliko, kusimamiwa na mtu mwingine. Maana mtu anayesimamia, anaweza, akawa, anaenda, tofauti na miko ya kibiashara ambao inakuwa nimeiseti, mimi mwenyewe. Kwa hiyo mimi kiujumla napenda zaidi kuisimamia kazi yangu mimi mwenyewe, kuliko kusimamiwa.

Umeweza kuniuliza kwamba napendelea viatu gani? Ni swali nzuri sana ambalo umeweza kuniuliza kwamba napendelea viatu gani? Mimi viatu ambavyo navipendelea ni viatu vya kufunika viatu vya kufunika, raba au viatu vile vya mchezo ambavyo havina meno, marefu. Napendelea viatu vya ngozi na ambavyo viatu vya ofisini vinatumika zaidi. Pale unapokuwa umevaa kiofisi. Pia napendelea zaidi kuvaa viatu aina ya kampuni ya Jordan viatu aina ya kampuni ya Adidas. Vyote vya navipendelea sana na kutokana na mazingira lakini kwa mfano pale napokuwa navaa jeans napenda kuvaa viatu vya kampuni ya AirForce au Jordan au Adidas. Lakini napovaa nguo za ofisini napendelea zaidi kuvaa viatu vya kiofisi, vieusi au vya rangi ya Brown au rangi nyeusi. Pia napokuwa nipo sehemu ambapo kuna ubaridi ubaridi napendelea zaidi kuvaa napendelea kuvaa zaidi viatu vya buti.

Ni swali zuri sana ambalo umeniuliza kwamba nashambuliaje tatizo kazini. Tatizo kazini nalishambulia kwa kutengeneza mbinu mbadala ambazo zinaweza zikatatua pale tatizo linapotokea. Asasa wakati kabla na baada ya tatizo kutokea. Kwamba kabla tatizo lijatokia ni mbinu zipi ambazo zinaweza zikatumika kuzuia tatizo listoke. Na hata kama tatizo likitokea ni mbinu zipi ambazo zinatumika kukabiliana na tatizo. Na baada ya tatizo, je baada ya kutokea tatizo ni mbinu zipi ambazo naweza nikazitumia ili kuliondoa ilo tatizo liliotokea. Kwa hiyo ni mipango mikakati tu ambayo nakuwa nimeiandaa kwa ajili ya kukabiliana na matatizo ambayo yanakuwa yanatokea wakati ninapokuwa nipo kazini.

Swali nzuri sana ambalo umeniuliza kwamba ninapenda nini kuhusu mtaa wangu. Kuhusu mtaa wangu ni vitu vingi sana ambavyo navipenda. Napenda vitu vingi sana kutoka katika mtaa wangu. Moja wapo ni amani ambayo ipo ndani ya mtaa wangu. Kwamba unaweza ukafanya kitu chema na watu wakafulahia kila ambacho wanakifanya. Pia tuna umoja ambapo, umoja ambao tunazungumzia ni ushirikiano katika maswala ya kijamii pale yanapotokea. Kwa mfano kama pale panapotokea na sherehe, maafa, ule usirikiano ambao tunakua tunaonyesha katika mtaa wetu. Ni vitu ambayo navipenda, na kitu kingine ambacho nakipenda ni kua na utu. Kujali mwenzako anahitaji nini. Kujali ni kipi ambacho kinatakiwa kifanyike, ni kwa wakati upi na kwa muda upi. Kwa hivyo ni vitu ambayo mimi navipenda sana pale ninapokua mtaani kwangu. Navipenda sana kuvisikia na kuvifanya na ninafarijika sana pale ninapo ona kwamba kuna vitu kama hivyo ambavyo vina chenga, mshikamano, baina ya familia, marafiki, ndugu, jamaa na watu wengine ambao wanakua wanashirikiana kwa umoja.

Ha ha ha ha ha, hili ni swali nzuri sana ambalo, aaa, kila mtu angependa kuulizwa kuhusu kumbu kumbu yake ya utotoni, lakini kwa upande wangu kumbu kumbu za utotoni zimepitia katika hatua mbali mbali. Kumbu kumbu ya utotoni ni furaha sana kuishi na wazazi wote wawili. Na hii imenijenga zaidi katika kufanya shughuli mbali mbali na kwa upendo kutokana na upendo ambao nilionyeshwa na wazazi wangu. Lakini kumbu kumbu za utotoni ni kujumuika na watoto wenzangu ambao nilikuwa najumuika nao kipindi hicho ambao wanakufanya ujifunze vitu vingi tofauti tofauti kwa sababu kila mtoto unayekutana nae anakuwa na karama ya kipekee. Kwa kupitia mkusanyiko wa watoto mnapocheza pamoja, ulinisaidia kujifunza tabia mbali mbali ambazo ziliniwezesha kuwa na uwezo mzuri wa kufikiria vitu ambavyo vina faida zaidi katika jamii na katika familia inayokua inanizunguka. Kwa hiyo kumbu kumbu ni nyingi, kwa maana zimenisaidia zaidi kujua kucheza mpira, kuwa mbunifu wa vitu, katika zimenisaidia katika kutatua changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza, na jinsi gani unawezo ukaishi na uenzako kwa upendo na kwa amani bila migogolo yoyote, lakini tofauti na mtu ambaye anakuwa naishi pekee ndani na wazazi akafungiwa lakini pale unapokuo na jumuika na watoto wenzako ndo inakujengea msingi wa kuja kufanikiwa kimtazamo kwa sababu ushazoe tayari kujumuika na wenzako tangu ukiwa utotoni kwa hiyo kumbu kumbu ni nyingi sana ni nzuri njema na zenye mafanikio za kufundisha.

Ni swali zuri sana mbalo umeniuliza la kwamba ninapenda kuvaa nguo za aina gani. Kwa upande wangu napendelea kuvaa nguo za mitindo tofauti tofauti. Napenda kuvaa jeansi za ofisini ambapo wanaita staff jeansi. Napenda kuvaa jeansi hizi zingine za fashion. Napenda kuvaa fulana. Napenda kuvaa t-shirt. Napenda kuvaa kaptula. Napenda kuvaa jezi za vilabu mbali mbali. Napenda kuvaa sweater. Napenda kuvaa suluali za vitambaa ambazo ni maalumu zaidi pale mbapo niwapo kazini. Kwa hiyo ni mavazi ambayo napendelea sana. Napenda kuvaa kepu ambayo nazungumzia kofia. Kwa hiyo napendelea sana kuvaa. Aina hizo za nguo ambazo huwa zina nionyesha katika mwonekano mzuli wakueza kuvutia kwa wateja na kwa watu mbali mbali kwa mfano pale niwapo katika mikutano ya kibiashala na niwapo katika mikutano ya kuzulia uwasha za kibiashala na makongamano mengine ambayo yanahusiana na ujasiria mali kwa hiyo ninapendlea sana vitu kama hivyo. Kwa upande wangu.

Umeniuliza ni mafanikio gani ya binafsi ninayothamini kazini. Kwa upande wangu, mafanikio ya binafsi ambayo ninayathamini kazini ni kuhakikisha jukumu ambalo nalianzisha kulifanyia kazi linakuwa sahihi na linalitekeleza kwa usahihi zaidi. Kwa hivyo mimi huwa napendelea zaidi kufanya majukumu kwa usahihi zaidi ndiyo maana unakuwa na thamini kwa hivyo kitu ambacho nakipa. Mafanikio gani ambayo binafsi ninayothamini kazini ni kuhakikisha kwamba majukumu ambayo nakuwa nimeyapanga kuyafanya. Nahakikisha yanaleta matokeo chanya ambayo yatanipa motisha zaidi wakufanya zaidi na zaidi kuliko matokeo hasi ambayo yatanirudisha nyuma. Yatarudisha nyuma jitihada zangu za utendaji kazi. Lakini pale ninapopata matokeo chanya inaniongezea morali wakufanya zaidi na zaidi ili kuongeza uhiano mzuri wa uzalishaji wa bidhaa katika tasisi ambayo nakua nayoongoza mimi. Lakini yote kwa yote mafanikio ambayo ni ninathamini zaidi ukiachana na jitihada ambazo nazifanya ili kuleta mafanikio chanya. Ni pamoja na kuhakikisha kwamba ile huduma nayoitoa kwenda kwa wateja wangu. Wanaridhika nayo ili baadaye hata wakirudi wanakuwa hawana shaka juu ya huduma ninayokuwa ninayoitoa. Kwao ile kuhakikisha kwamba nabaki katika ubora ambao kila siku nakuwa na ufanya hili kuongeza uhalisia na bidhaa kukubalika kwa jamii ambayo inakuwa inazitumia kwa wakati huo. Kitu cha thamani sana katika kazi yangu ambao nakuwa naifanya.

Ni swali nzuri sana ambalo umeniuliza kwamba ni tabia gani ya watu ambayo inanichukiza. Kiukweli kuna tabia nyingi sana ambazo watu wanazo. Lakini wanakua natofautiana katika mikutadha tofauti tofauti. Kwa upande wangu mimi huwa nachukizwa zaidi na mtu mbinafsi. Ambaye anajiona yeye ndo kila kitu katika utendaji kazi na kwamba bila yeye shughuli haziwezi kwenda. Au akiwanacho yeye anajiona niwa dhamani kuliko wenzake. Hiyo katika taasisi yoyote hauwezi kufanikiwa. Maana ili shughuli ziende na zikamilike. Usahihi inatakiwa pawepo na ushirikiano. Bali na ya jumuiya ambayo inakuwa inafanya kazi yote kwa ujumla na ili kufanikiwa inatakiwa kuondoa ubinafsi. Miongoni mwa jumuiya inayo kuwa inafanya hity kazi kwa hiyo mimi huwa nanachukizwa sana na mtu mbinafsi ambaye hataki mafanikio ya wenzake ana jijali yeye kuliko wenzake. Na ili kufanikiwa umoja ni kitu muhimu. Na kuungana ni jambo muhimu bila hivyo ni sawasawa na kazi bure. Kwa hiyo huwa napenda sana watu kwa umoja kuliko. Watu wenye ubinafsi hawa watu wenye chuki moyoni. Watu wanaojiona wao bila wao kazi haziendi. Hua nachukizwa na watu wenye tabia hizo.

Umeweza kuniuliza utaratibu wangu wa jioni. Kwa hiyo utaratibu wangu wa jioni ni kufanya mazoezi mepesi mepesi. Ikiwemo kucheza mpila, kukimbia kimbia kidogo kama riaza. Ili kuweka misuli ya mwili sawa na huwa inanisaidia sana kuweka mwili sawa. Pale napokuwa nafanya mazoezi madogo madogo kwa mfano kama kukimbia. Hata hivyo utaratibu mwingine huwa napenda sana kuangalia movie. Muda wa jioni, na kupitia pitia baadhi ya taarifa za habari, pitia runinga. Ndo utaratibu ambazo nimejiwekea zaidi nikiwa ni nipo naangalia movie.

Kwa upande wangu, michezo ni mingi sana ambayo naifuatilia. Ukianza na mchezo wangu pendwa wa mpira wa miguu. Napenda sana kuufuatilia Simon Hepigodi Msova ambaye ni alikuwa mchezaji wa zamani wa kilabu ya Dying Africans ya Tanzania. Baadae akaenda kucheza mpira wakulipwa nchini moroko katika kilabu ya Defi Rijadiz. Baadae alihama katika kilabu ya Widadi Kasabranka. Baada ya hapo alienda Saudi Arabia. Hivyo hivyo kwayo ni moja wapo ya mchezaji ambaye na kubali sana kutokana na historia yake jinsi alivyo pambana. Kutoka kuwa dansa wa mziki na kuingia na kujikita zaidi katika kucheza mpira wa miguu. Na hatimaye kufanikisha ndoto yake ambayo alikuwa anaipigania kwa mda mrefu. Na ambayo imemwewezesha kuwa vizuri kimaisha. Kwao ni mchezaji ambaye amepambana kwa mda mrefu katika shida na Raha. Ni mchezaji ambaye namkubali sana. Na ukiangalia sasa hivi katika timu ya taifa ya Tanzania. Wapo katika mashindano ya Afconi huko Moroko ameonyesha uwezo wa kuendelea kupambana kupambania ndoto yake. Kwao ni mchezaji ambaye namkubali sana. Sehemu ni hepi gudi msuva kutoka nchi ya Tanzania.

Kipa umbele kazini kwa mawasiliano simu ya mezani. Simu ya mezani huwa inasaidia sana kuwasiliana na wateja ambao wanakuwa wanahitaji mzigo kwa wakati huo. Kwa hiyo pale ambapo wanataka kuulizia talifa zaidi kuhusu bizaa wanazoziitaji au huduma zinazokuwa zinatualewa na kampuni. Njia rahisi ya kupata msaada kwa uharaka zaidi, huwa ni kupitia simu ambayo inatumika na watoa huduma wa mwanzoni wale wapokeaji. Ambao huwa ni wapokea maoni na waongozaji. Kuhusu ni shuguli zipi ambazo zinakuwa zinafanywa na taasisi na ni shugulizipi ambazo hazifanywi ni kwa wakati gani. Ni muda upi ambao na ukifika katika taasisi una hudumiwa ni siku gani ambazo huduma hazifanyiki. Kwa hiyo kupitia mawasiliano ya simu uniwezesha zaidi kupata taarifa kutoka kwa wadau mbali mbali na wateja wa bizaa za taasisi yetu kwa huo ukiachana na mawasiliano ya simu pia kuna njia za posta njia za posta na zenyewe huwa zinasaidia sana kwa ajili ya kubadilishana ujumbe na taasisi zingine ndo hicho.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kujua kama unapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta. Kwa upande wangu ni hizi njia zote mbili na zitumia. Kuna wakati naandika kwa kutumia mkono. Na kuna wakati naandika kwa kutumia kompyuta. Kwa mfano, pale ambapo kuna dokumenti na zinaitajika kujazwa, huwa natumia kwa mkono. Zile ambazo zinakuwa katika karatasi ngumu. Kwa hiyo huwa natumia mkono kuandika na kuweza kujibu maana. Sio kila jukumu ninalolifanya ndani ya taasisi linaitaji kuandikwa kwa kompyuta. Lakini pale ambapo inaandika kwa mkono lakini pale ambapo inapoitajika kutumia kompyuta kwa mfano kama barua pepe lazima ni kuna talifa ambazo niziandika kwa kompyuta. Halafu ndo nizisafilishe kwa njia ya kielektronik ambayo ni barua pepe. Ili iweze kufika sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna vitu, kuna baazi ya kazi, kwa mfano, kudizaini, kudizaini bizaa, inahitaji matumizi ya kompyuta. Hili kuwakikisha kwamba inatoa picha nzuri zaidi, ukilinganisha na mwonekano wa taasisi ilivyo. Huwezi ukatumia mkono. Japo mkono utasaidia kuweka tu structure. Lakini ili ilete picha sahihi saidiwa sana na matumizi ya kompyuta. Kwa hivo kwa upande wangu mimi natumia naandika kwa mkono. Na pia naandika kwa kompyuta. Japo kwa mkono huwa inatumia muda mrefu ukilinganisha na matumizi ya kompyuta kwenye kompyuta, yenyewe inarahisisha kazi na inapunguza matumizi ya karatasi ngumu ambayo zinaweza zikapotea lakini kwenye kompyuta, ukisha weka kwenye saver ya kompyuta inakuwa rahisi hata kuipakua pale napoitajika tofauti na ukiandika kwa mkono lakini hizi zote njia kwa upande wangu zote nazitumia.

Swali nzuri sana ambalo umeniuliza kutaka kufahamu kazi ninayoifanya wakati wa mapumziko. Nikiwa mapumziko ya kazi huwa napenda sana kusafiri. Huwa napenda sana kusafiri, kuenda kutalii, sehemu mbalimbali, kwa mfano, kwenye makumbusho, sehemu za kale. Kuenda kutalii kwenye mbuga za wanyama. Napenda sana kuenda kutalii sehemu za beach na yote hii naifanya ili kuhakikisha kwamba napumzisha akili yangu kutokana na majukumu ambayo nakuwa nimeyafanya ndani ya muda mrefu nikiwa kazini. Kwa hiyo hii huwa inanisaidia sana pale ambapo ninaporudi kazini, nakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo tofauti na kuenda katika sehemu za utalii pia huwa napenda sana kukaa na familia yangu. Ambapo huwa inanisaidia sana kuweza kujua ni changamoto zipi ambazo wanakuwa wanapitia wakati mimi nikiwa nipo kazini na ni vipi natakiwa kuzitatua hata ikitokea kwa wakati mwingine zikatokea nikiwa kazini, kwa hiyo huwa napenda sana kukaa na familia yangu, ukiondoa na taratibu za kuenda kutalii sehemu mbalimbali. Na pia huwa napenda sana kujumuika na marafiki zangu ili kubadilishana mawazo ambayo yanajenga kesho yetu kwamba inatakiwa iweje hata baada ya kutoka kazini ni kitu gani ambacho naweza kukifanya hapo baadaye ambacho kinaweza kikawa na manufaa kwa upande wangu na manufaa kwa familia ambayo inakuwa inanitegemea. Ni vitu kama hivyo ambavyo huwa napendea sana kuvifanya wakati wa mapumziko ya kazini kwangu.

Haa, umeweza kuniuliza kwamba ni uzoefu gani wakushangaza nimewai kupata. Haa, kiukweli siwezi nikakumbuka ni uzoefu upi wakushangaza ambao nishawai kuupata. Maana, ni vitu vingi sana ambavyo navipata kama uzoefu kwa upande wangu. Hasa vitu ambavyo nilikuwa sijawai kuvifanya kabla lakini napovifanya kwa mala ya kwanza inakuwa kama uzoefu wangu mpya kwa mfano katika matumizi ya kompyuta si kitu ambacho nimebobea kukisomea lakini pale ninapopata nafasi ya kutumia kompyuta huwa najitaidi kujua vitu ambavyo vinahusiana na mifumo ya kompyuta ili pale ambapo napopata nafasi ya kutatua jambo lisiwezi kunisumbua kwa hiyo sio hivyo tu na uzoefu mwingine ambao na nimewai kupata ni kusafiri kwa hiyo pale naposafiri mala kwa mala kukwenda mikoa tofauti tofauti na sehemu tofauti tofauti. Napata uzoefu, asa ni jinsi gani akili inavyo kuwa tiyali kupokea mapokeo ya tabia mpya ya nchi. Hususan pale ambapo unapoenda sehemu nyingine, najikuta najifunza, tamaduni, tabia na mienendo ya makabila tofauti na ukizingatia katika nchi yetu kuna makabila zaidi ya mia moja na ishirini na kitu ambayo yana lahaja tofauti tofaiuti japo bazi ya misamiati zinaingiliana kwa huo unapata uzoefu mbali mbali kutokana na pale ambapo unakuwa nasafiri mara kwa mara nakuwa napata experience zaidi.

Haa, hili swali naweza kulijibu, hili swali ulio niuliza kwamba nafanya nini wakati umeme unapo katika. Hili swali ni changamoto kidogo kulijibu, lakini kiufupi inategemeana ni wakati gani ambapo umeme umekata. Na ukiangalia maisha yangu ya hasa sa ya kimtandao yanaendeshwa zaidi na uwepo wa charger ya smart charger. Janja kwa hiyo umeme unapo kata fika kuta na ni simu imemaliza charge inamaanisha hauwezi ukafanya chochote kwa wakati huo. Paka pale ambapo umeme utakaporudi, niweze kucharge na kuendelea na shuguli zingine. Kwa hiyo, pale umeme unapokata, hasa kwa mudamrefu, unahasili vitu vingi sana, unahasili majukumu mingi. Kwa mfano, ukiangalia kama ni ufanye biyashara, inamaanisha kama kuna bidhaa ambazo ulikuwa umeweka kwenye jokofu, ambazo huwa zina tegemea sana uwepo wa umeme, ambazo zinaweza zikahalibika kwa halaka pale umeme unapokata kwa muda mrefu. Unaweza ukajikuta, umepata loss, ambayo inakua hasara zaidi kwa mfanya biyashara. Kwa hiyo, umeme ni muhimu kwa nyanja zote, so kwa mfanya biyashara, so kwa mtu wa ndani, na yani kwa mtu yoyote yule, unaumuhimu wake. Maana ata kwa mtu wa nyumbani, umeme pale unapokata, ukawa umeweka bidhaa zako, kwa mfano kama nyama, au mboga, mingine ukaiweka kwenye friji, hafu umeme ukakata. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama barafu itaisha kwenye jokofu na usiporudi kwa wakati, inaweza ikasababisha, mboga ikahalibika. Kwa hiyo mimi wakati wa umeme ukikatika, huwa natulia tu. Hakuna kitu kingine ambacho nakuwa na nakifanya zaidi ya kutulia.

Asante sana kwa swali lako ambalo umeniuliza la kutaka kufahamu kwamba kama nimewai kufuga mnyama. Nakubaliana na wewe nishawai kufuga, sio tu mnyama ni wanyama. Ambao kuna nimefuga, nimefuga kuku, nimefuga ng'ombe na mbwa, paka ni wanyama ambao nishawai kufuga. Kwa hiyo na kila mnyama na matumizi yake, kwa hiyo wanatusaidia sana katika shughuli za kibinadamu kwa mfano kama mbwa huwa anasaidia sana katika swala la ulinzi, katika familia, na ukiangalia, ng'ombe, ng'ombe huwa anasaidia kwenye swala la kitoweo, maziwa, hata hivyo maksai kwa ajili ya kulima kwa kutumia plau. Plau nikimaanisha lile jembe la la kulimia ambalo linakuwa limefungwa na maksai wawili au wanne. Kwa hivyo katika kilimo wanasaidia sana. Hata hivyo mbuzi na yeye anasaidia zaidi kwenye maswala ya kitoweo na wanyama ni wazuri sana katika familia. Kwa hiyo naweza kusema nishafuga wanyama wote hao sio tu mnyama mmoja wanyama wote hao nishafuga na najua niji ni wakati upi wa kuwapeleka malishoni ni wakati upi wa kuwarudisha nyumbani kutoka malishoni na wanahitaji nini kwa wakati gani kwa hiyo nina uzoefu na wanyama.

Ni swali zuri sana ambalo umeniuliza kutaka kufahamu ni chakula gani cha jadi ninachoupenda. Vipo vyakula vyingi sana vya jadi ambavyo mi navipenda. Mojawapo ya chakula ambacho nakipenda ni ugali na maharage. Ambacho ndio chakula kuu hapa Tanzania. Ukiachana na ugali na marahage, kuna ugali na mrenda. Ugali na mrenda ni vyakula vya jadi ambavyo mi navipendelea sana kuvitumia katika maisha yangu. Na kuna vyakula vingi kuna ugali wa mtama ukiachana na ugali wa mahindi. Kuna ugali wa mtama ambapo unatumia na maziwa. Kwa hiyo ni vyakula ambavyo mi navipenda sana kuvitumia mara nyingi.

Ni suali zuri sana ambalo umeweza kuniuliza kwamba nafanya nini kuongeza uzalishaji wangu. Ni mipangilio tu wa ratiba na taratibu ambazo nimejiwekea katika kuhakikisha kwamba Biza ambazo nakuwa na zizalisha au huduma ambao nakuwa naizalisha inakizi mahitaji ya wateja wangu. Kwa hiyo huwa nahakikisha kwamba bidhaa ambazo nazisambaza kwa wateja nakuwa nazo kwa wingi ambapo nahakikisha na nunua kwa wingi afu nazi hifadhi katika store. Nahakikisha huwa fazi katika store na subiria order za wateja ambao wanakuwa wanagiza nami nawauzia. Kwa iyo kupitia kuagiza kwa hoteli ya ina nisaidia zaidi mimi kuwa na hamasa ya kutafta njia mbadala ya kuongeza bidhaa ili pale ambapo zinapo itajika zinakuepo kwa wakati na bila kukosekana. Kwa hivo ina nisaidia sana mimi kufanya mchakato wa kuatiriana na wale wa tengenzaji yaani nikimanisha viwandani moja kwa moja ili pale order inapo tumwa na wateja hata kama bidhaa sina nna uwezo wa kuchukua moja kwa moja viwandani na kuwafikishia wateja pale wanapokuwa na hitaji.

Haa, umeweza kuniuliza swali kuwa ni kipi kinachunipa motisha kazini. Haa, ni vitu vingi sana ambavyo vinanipa motisha ni wapo kazini. Moja wapo ni kufanya kazi kwa makundi, nikimanisha kufanya kazi kwa grupu yani umoja. Hii huwa inanipa motisha sana kwa sababu ina inanisaidia au inatusaidia sisi kama watu ambao tunafanya kazi kama grupu kumaliza kazi kwa wakati na kwa muda sahihi zaidi. Kuliko kufanya kazi mtu mmoja ambayo inawezi kachukua muda mrefu sana kuikamilisha. Lakini kupitia umoja ambao tunakua nao kwenye kufanya kazi. Unasaidia sana kuongeza ufanisi. Tukingina mbacho kinanipamotisha kazi ni ni kuona kwamba mikakati ambayo ni meipanga ifanyike katika shughuli inakamilika kwa uharaka zaidi. Au inafanyika kama ambavyo ilikuwa imepangwa.

Ah, santi sana kwa swali lako ambalo nataka kujua ni ni nini kuhusu manzalo kutoka dilishani mwangu. Ah, manzalo kutoka dilishani mwangu. Nikisimama katika dilisha langu na naona picha ya muanga ya muanga na kutana na muanga na picha ya majumba mbali mbali ambayo nayaona kupitia dilishani muangu. Na kiachana na picha na majumba ambayo nayaona kupitia dilishani mwangu nakumbuka vitu vingi sana ambavyo uwa vinasaidia kuniamusha wakati wa asubui. Pale n poona tu mwanga kupitia dilishani. Najua kama kumepambazuka. Ama la kwa hiyo mwanga wa jua wa alfajiri huwa nauona kupitia dilishani mwangu. Hata hivyo, hata kama usiku umemu ukikatika. Kuna mwanga ambao huwa nauona kupitia dilishani. Ni nisipo uona najua kabisa. Bado ni usiku na umeme ushakata kwa hiyo hunisaidia. Kujua hali hiyo kutokana na manzaro ya dilishani kwangu. Kwa hiyo kupitia dilishani ya kwangu huwa napata talifa. Tofauti tofauti kutokana na wakati ambao nakuwa ni muimu.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo nahitaji kujua kama napendelea mahali pa kimya au pa kelele. Kwa upande wangu mimi huwa napendelea sana mahali pa kimya. Kwa sababu mahali pa kimya huwa inanisaidia zaidi kufikiria kuhusu kesho yangu. Na huwa inanisaidia zaidi kujua ni kipi nikifanye kwa wakati huu. Na ni kipi nisikifanye kwa wakati huu. Na huwa inanisaidia zaidi kufikiria fikra mpya tunduizi ambazo zitanisaidia katika kuhakikisha malengo yangu nayatimiza kwa wakati. Kwa hiyo sehemu kimya inaniwezesha mi kutafakari. Mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara maisha yanahusiana na jinsi mienendo ambavyo inatakiwa kuwa Yes.

Santi sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza. Somo la sayansi ninalolipenda ni biology. Kwa nini biology ni kwa sababu ni somo ambalo. Limejumuisha vitu vingi. Ambalo linaelezea kuhusu usafi. Linaelezea ni jinsi gani. Tunaweza tukaishi kwa kutunza mazingira. Yanayo tuzunguka ambao tunazungumzia usafi wa mwili mazingila yani kiujumla usafi inazungumzia kuhusu mambo ya uzazi linaeleza ni jinsi gani binadamu tunawaza tukapangilia uzazi wa mpango hili kuweka uwiano sawa kati ya kipato kilichopo na watoto waliozaliwa ili waweze kutosheka na sio kwamba washindwe kuwa kutosheka katika maitaji pia lina lina nisomo ambalo ni zuli sana linaelekeza kuhusu mifumo ya uzalishaji ambapo linaelezea ni jinsi gani mtoto wa kike anapofikia sehemu ya ovration ambayo ni kipindi ambacho yai linapevuka. Na ni jinsi gani mtoto wa kike anatakiwa kujilinda au mtoto wa kiume anatakiwa kujilinda kutokumsababishia mtoto wa kike kupata uja uzito. Kwa hiyo ni somo nzuri sana ambalo limejumuisha vitu vingi sana. Linaelezea kuhusu makundi ya vyakula ambayo tunatakiwa kuyatumia ili kuakikisha panakuwepo na uwiano sawa kati ya uzito, urefu na chakula tunachokitumia ndania ya mwili ko ni somo nzuli sana ambalo nalipenda.

Shukran sana kwa swali lako zuri unahitaji kufahamu kama na na na na na nafanyeje kazi na timu ya mbali. Ni rahisi sana kufanya kazi na timu ya mbali pale ninapokuwa na mawasiliano nao. Kwa mfano nafanya nao kazi kupitia mitandao ya kijami ambapo tunakaa vikao kupitia video meet na ni kupitia google meeting ambapo tunakuwa tunajadili maswala mbali mbali yanayohusiana na kazi yetu na baada ya hapo kila mtu anawasilisha ni mchakato upi umefanyika na ni mchakato upi haujafanyika, na mchakato upi unatakiwa kufuata baada ya kukamilika kwa mchakato mmoja. Kwa hiyo huwa natumia mitandao ya kijamii zaidi. Kuwasiliana na kubadilishana taarifa na team yangu ya mbali ili kuhakikisha kwamba shughuli zote za taasisi ambazo tunakuwa tunazisemea kwa wakati huo zinaenda sambamba na mda ambao umepangwa na taasisi kwamba hii shughuli iwe imekamilika kwa muda fulani. Kwa bila nyenzo za mitandao kutumika shughuli zinaweza zikakwama lakini kutokana na urahisi wa upatikanaji wa wa mitandao ya kijamii inatusaidia sana kufanya kazi kwa ushirikiano na kwa umoja na kutujengea zaidi uzoefu maana singekuwa mitandao ya kijamii nisingeweza kuwasiliana na timu yangu ya mbali lakini kutokana na uwepo wa teknolojia ndo tunatumia simu zaidi kuwasiliana na timu iliyo mbali.

Asante sana kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu natumia vipi muda wangu wa bure. Muda wangu wa bure nautumia zaidi katika kusoma majalada mbalimbali ambayo yanakuwa yameandikwa na waandishi nakala tofauti tofauti. Ambapo mimi huwa inanisaidia sana kupata taarifa mpya au kupata historia mpya kuhusiana na kile ambacho kishawahi kujiri kipindi cha nyuma au ni katika kipindi hiki ambacho tupo. Au ni vitu gani ambavyo vinasaidia zaidi katika ukuwaji wa kiuchumi. Kwa hiyo huwa inanisaidia sana kufuatilia mambo muhimu ambayo yanaendana na na shughuli ambayo nakuwa naifanya.

Na asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza. Kwa upande wangu napenda sana kucheza mpira wa miguu. Na mchezo huu ni mihamasika zaidi kutokana na wachezaji ambao nilikuwa nawaangalia kupitia runinga. Ambao walikuwa wananipa motisha kupambana zaidi ili na mimi niweze kuwafikia. Mfano katika ligi kuu ya mpira wa miguu huwa napenda sana kufuatilia jinsi gani wachezaji wanavyojiandaa na kuingia uwanjani kwa ajili ya kupambana. Kupata point tatu ambazo zinawasaidia, kujikita katika msimamo wa ligi na kupambana dhidi ya team zingine.

Asante sana kwa maswali yako, ambayo umeniuliza, kwamba unapenda kufahamu ni lugha gani, ni ningependa kujifunza. Lugha ambazo ni, ambayo. Lugha gani ningependa kujifunza? Lugha ambazo ningependa kujifunza ni pamoja na English kwa sababu. Hii ni lugha ambayo inatumika duniani kote kuunganisha. Mtu kutoka taifa moja kwenda taifa lingine. Kwa maana hii ni lugha ambayo inayotumika dunia nzima. Pia lugha nyingine ambayo ningependa kujifunza zaidi ni lugha ya Kifaransa kwa sababu ni lugha ambayo inaongelewa na watu wengi sana au mataifa mengi sana hapa barani Afrika ambayo yanatumia lugha ya Kifaransa kama lugha ya taifa. Kwa hiyo ningependa zaidi kujifunza. Kifaransa. Pia lugha nyingine ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kichina. Kwa sababu gani? Ukiangalia katika masoko mengi sasa hivi. Bidhaa nyingi zinazoingia Afrika zinatoka katika bara la Asia. Nchini China, ambao wao ndio wamekuwa wanajihusisha sana na biashara za moja kwa moja. Kutoka nchini China na kuzipeleka bara kuzileta barani Afrika. Kwa hiyo kwa kuwa sasa hivi wapo katika uwiano mzuri wa kiuchumi duniani. Ni nchi ambayo inakua kwa kasi kiuchumi. Kwa hiyo napenda zaidi kujifunza lugha yao ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya kiuchumi nchini.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza nahitaji kufahamu ni wapi napenda kununua vitu. Kwa upande wangu, sehemu ambapo napenda kununua vitu ni sokoni ambapo naamini sokoni ni sehemu pekee ambapo bidhaa nyingi huwa zinapatikana kwa bei rahisi. Na kwa bei ambayo kila mtu anaweza kuimudu. Kwa hivyo kwa upande wangu. Bidhaa nyingi huwa napenda kuenda kununua sokoni kwa mfano vyakula, mboga, mboga mboga. Kuna ee mchele na vitu vingine ambavyo kupatikanaji wake mpaka uende dukani au sokoni. Kwa yumi huwa napendelea sana kuchukua vitu. Sokoni kwa mfano mfano mwingine pale ambapo nahitaji kununua. Wanaenda kwenye maduka makubwa makubwa yaliyopo sokoni. Yanayojihusisha na uuzaji wa nguo za arejareja na jumla kwa iyo ili kupata bidhaa yenye ubora na ni rahisi kufikika. Ni wanaona nivyema zaidi nikaenda sehemu ambapo kuna umwingiliano wa watu wengi ambapo ni sokoni na sehemu zingine ambazo zinaweza zika saidia kupata bidhaa kwa uharaka zaidi.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo unaniuliza na unataka kujua ni sanaa ya aina gani ninayoipenda. Kiukweli kwa upande wangu ni sanaa nyingi ambazo nazipenda na natamani sana kuziona. Kwa mfano sanaa ya ya uchoraji. Huwa napenda sana sanaa ya uchoraji. Huwa natamani sana kuona jinsi gani mtu anatumia ustadi wake katika kuchora. Kitu ambacho kinakufanana au kinaelekea kufanana na picha halisia ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo huwana penda sana sana ya uchoraji. Pia napenda sanaa ya upigaji wa kinanda. Natamani sana kujua ni jinsi gani naweze nikakitumia kinanda kuburudisha watu. Kwa hiyo ni mojawapo ya sanaa ambayo naipenda sana kitu kingine ni sanaa ya kuchezea mpira. Kwa sababu napenda sana kucheza mpira. Huwa natamani kuwa na sanaa ambayo inahitaji uwezo wa mtu binafsi kuchezea mpira na kutoa burudani kwa watu kwa watazamaji ambao wanakuwa wanaangalia kwa wakati huu. Kwa hiyo huwa napendelea sana kuona sanaa kama hizo.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu ni kipi kinacho nifanya nicheke. Kucheka ni kitu ambacho hauezi kuwa nacho tu. Na kucheka ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba umefulaiya kuhusu na jambo flani ambalo limetokea kwa wakati ndo maana ilikuonyesha furaha lazima nicheke. Kwa hiyo kicheko ni ishara ya kuonyesha kwamba kile ambacho nakiona au kile ambacho nakisikia au kile ambacho nakifanya kime ni furaisha zaidi na ishara pekee inayo onyesha hivyo ni kucheka.

Asante sana kwa swali lako zuri la kutaka kufahamu ni mazingira yapi ya kazi ninayoyapendelea. Mazingira yangu ya kazi ambayo nayapendelea ni nje ya mji. Nje ya mji ni sehemu ambapo unakuta mazingira yametulia. Tofauti na kukuta kazi huku maeneo ya ndani ya mji. Ambapo kuna wakati huwa kuna makelele ambayo yanasababisha kutokuelewana baina ya pande mbili ambazo zinakuwa zinazungumuza kwa wakati huu. Kwa hivyo pale ofisi inapokuwa nji ya mji. Nje ya mji ni sehemu ambapo unakuta mazingira yametulia. Tofauti na kukuta kazi upo maeneo ya ndani ya mji. Ambapo kuna wakati wa kuna makelele ambayo husababisha kutokuelewana baina ya pande mbili ambazo zinakuwa zinazungumuza kwa wakati. Kwa hiyo pale ofisi inapokuwa nje ya mji.